Ndio, nimewai kufanya yoga mara chache. Yoga huniseidia kupumzisha mwili na akili, kuboresha pumzi na kupunguza msongo wa mawazo. Pia unifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu baada ya mazoezi. Kila ninapofanya yoga, hupata amani ya ndani na maandalizi mazuri ya kuendelea na shuguli za kila siku.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi. Haina hii ya chakula unisaidia kuwa na afya njema, kuhisi mwepesi, na kuwa na nguvu za kutosha kwa shughuli za kila siku. Pia upunguza uchovu na kufanya mwili yangu ifanye kazi vizuri. Ingawa mara nyingine nakula chakula chenye mafuta kidogo kwa ladha. Kwa kawaida napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa manufa ya afya.

Mandhari nzuri niliowai kuona ni bahari yenye mawimbi na mchanga mweupe. Nilivutiwa sana na rangi ya maji, upepo mwanana, na sauti ya mawimbi, yanayogonga ufukwe. Mandhari hiyo ilinifanya nijisikie tulivu, furaha na amani ya moyo. Kila ninapokumbuka mandhari hiyo, hunipa hisia ya kupumzika na kuthamini uzuri wa asili.

Wakati ninapoitaji msaada kazini, kwanza natambua tatizo na kujaribu kulielewa vizuri. Kisha uwasiliana na mfanyi kazi mwenzangu au msimamizi kwa heshima ili kuomba ushauri au msaada. Pia usikiliza maoni yao na kujifunza kutoka kwao. Njia hii unisaidia kutatua matatizo kwa haraka, kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri.

Kumbukumbu mzuri ya utotoni nilionayo ni kucheza michezo ya jadi na marafiki wakati wa jioni. Tulikuwa tunacheza mbio, kombolea na kuruka kamba baada ya shule. Nakumbuka nilikuwa pamoja na marafiki zangu wa karibu na ndugu zangu. Kumbukumbu hii ni malumu kwa sababu tulikuwa huru, wenye furaha na hatukuwa na wasiwasi wa maisha. Kila ninapokumbuka mambo hayo, huhisi, furaha, amani na hamu ya kurudi katika siku zile za utoto.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kucheza na watoto hunipa furaha, vicheko na kunikumbusha maisha ya utotoni. Pia hunisaidia kuelewa tabia zao na kuwafundisha mambo mazuri kwa njia ya michezo. Kila ninapo cheza na watoto na hisi upendo, amani na furaha ya kweli.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuboresha ujuzi wangu kila siku, kufanikisha kazi kwa ufanisi na kuwa kiongozi mwema siku za usoni, pia nataka kuchangia maendeleo ya timu au taasisi ninayofanyia kazi. Kufanikisha malengo haya, kuna nifanya ni jiskie furaha, motisha na kuridhika kazini. Malengo haya uniwezesha kuwa bora katika kazi na kuleta mchango chanya kwa wengine.

Ninapo wakaribisha wafanyi kazi wapya kwanza usalimiana kwa eshima na tabasamu Kisha uwapa maelezo ya kazi, taratibu na mazingira ya ofisi ili wahisi faraja Pia hutoa msahada na ushauri pale wanapo hitaji Jia hii usaidia wafanyi kazi wapya kujisikia karibu, ujiunga vizuri, natimu na kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndio, nimewahi kununuwa tikiti za Tukio kama tamasha la muziki au maonyesho ya sanaa. Nilinunua tikiti hizi kwa sababu nilitaka kushiriki katika burudani na kufurahia wakati mzuri. Pia ilinifundisha kupanga mapema na kuhifadhi bajeti yangu. Kila ninapokumbuka Tukio hilo, unifanya nijisikia furaha, mshangao na kumbukumbu mzuri.

Kazi imenipa mafanikio mengi kama kujifunza ujuzi mpya kufanikisha miradi kwa ufanisi na kushirikiana vizuri na wenzangu Pia nimepata kutambuliwa kwa bidii yangu na kupata motisha ya kuendelea kufanya vizuri Mafanikio haya hunifanya nijisikie furaha, kuridhika na motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi siku za usoni.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka, rahisi, kurekebisha na kunisaidia kuifadhi kazi yangu vizuri. Hata hivyo, maranjingine napenda kuandika kwa mkono wakati napanga mawazo au kufikiria kwa kina. Jia zote hizi unisaidia kuonyesha ubunifu wangu kupanga kazi vizuri na kunifanya nijisikie furaha na utulivu wakati wakuandika.

Napenda kutembea, kucheza michezo na kuzungumza na marafiki zangu Tunapokuwa pamoja, unisaidia kufomzika, kufuraiya muda na kushirikiana katika shuguli mbali mbali Pia upitia mawazo mapya na kupata burudani Kila ninapokuwa na marafiki zangu, unifanya nijisikie furaha, mshikamano na amani ya moyo.

Ninajenga mahusiano na wafanya kazi wenzangu kwa kusalimiana kwa heshima, kushirikiana katika kazi na kusaidiana pale panapo hitajika. Pia huniwezesha kuwasikiliza kwa makini na kuelewa mawazo yao. Njia hizi hunisaidia kuimarisha mshikamano wa kikazi, kufanya kazi kwa ufanisi na kunifanya nijisikie karibu na wenzangu kazini.

Napenda sanaa ya kuchora na uchoraji warangi Napenda kwa sababu hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu kufikiria kwa kina na kupumzika Pia unipa furaha kuona kazi zangu zikitengenezwa hatua kwa hatua Kila ni napo chugulikia na sana hii unifanya nijisikie furaha kuribika na mshangao wakipekee.

Ninapo watia moyo wenzangu na penda kuwaunga mkono kwa maneno mazuri kwa shauri pale wanapo kosa motisha na kushirikia na nao katika kazi zao. Pia huwa na makini kusikiliza matatizo yao na kutoa msaada pale panapo hitajika. Jia hizi unisaidia kuimarisha mshikamano, kufanya kazi kwa furaha na kunifanya nijisikie furaha kuona wenzangu wakiwa na moyo dhabiti na motisha ya kufanya vizuri.

Hekima nilio jifunza maishani ni kuwa na uvumilivu na kushirikiana na wengine kwa heshima. Nimegundua kuwa maishani raisi pale unapo jifunza kusikiliza, kuelewa na kusaidia wengine. Pia hekima hii inanisaidia kufanya maamuzi bora, kepuka migogoro na kudhamini kila fursa. Kila ni napo fikiria hekima hii, hunifanya nijisikia amani, furaha na motisha kuwa mtu bora zaidi kila siku.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gita. Kupiga gita kunanifundisha uvumilivu, nidhamu na kuonyesha ubunifu wangu. Pia, huniwezesha kufurahia muziki nikiwa pekepe yangu au kushirikiana na marafiki. Kila ninapopifa gita, hunifanya nijisikie furaha, utulivu na mshangao wa kipekee kutoka kwa sauti na midundo ya muziki.

Utotoni nilipenda kucheza michezo ya nje kusoma vitabu na kushirikiana na marafiki Napenda michezo kwa sababu ilinifundisha mshikamano na kushirikiana na kusoma kulinisaidia kuongeza maarifa yangu Kila nilipo shiriki katika shuguli hizi ilinifanya nijisikie furaha amani na mshangao wa kipekee wa utoto wangu.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota usiku. Kuangalia nyota, kunanipa hisia ya utulivu, furaha na mshangao wa asili. Pia hunisaidia kufikiria mambo ya maisha na kusoma nafasi ya mwanadamu katika ulimwengu. Kila ninapokuwa nikitazama nyota, hunifanya nijisikie amani, mshikamano na uzuri wa dunia.

Mimi huoga maramoja kwa siku, kawaida asubui au jioni kulingana na shuguli zangu, kuoga kuna nisaidia kusafisha mwili, kuondoa uchovu na kunipa hisia ya utulivu, pia hunisaidia kuanza siku kwa nguvu au kuimaliza siku kwa amani, kila ninapokuwa nimeoga hunifanya nijisikie furaha, safi na tayari kwa shuguli zinazofuata.

Sera muhimu ya kampuni ninayoiona ni heshima, uwazi na kushirikiana. Sera hii husaidia wafanyi kazi kufanya kazi kwa ushirikiano, kuwasiliana kwa ufanisi na kujenga mazingira ya heshima. Pia huniwezesha kuwa na motisha na kujisikia salama kazini. Kila ninapofikiria sera kama hii, hunifanya nijisikie furaha kuridika na mshikamano kazini.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu, afya na usafi wa mazingira katika jamii yangu. Napenda jamii iwe na fursa sawa kwa wote. Watoto wapate elimu bora na watu wawe na huduma za afya zinazofaa. Pia ningependa kuona watu wakiheshimiana na kushirikiana. Maendeleo haya hunifanya nijisikie furaha na matumaini na motisha ya kuchangia mambo mazuri katika jamii.

Kwa kawaida, ninakunywa karibu lita mbili hadi tatu za maji kila siku. Maji hunisaidia kudumisha afya, kushikilia nguvu mwilini na kuniweka akili safi. Pia hunisaidia mwili kufanya kazi vizuri na kuondoa uchovu. Kila ninapokunywa maji kwa kiasi kinachofa na hunifanya nijisikie afya furaha na utulivu wa mwili na akili.

Ndio, napenda kujifunza historia. Historia unifundisha mambo ya zamani tamaduni za watu na jinsi jami ilivyo badilika kwa muda. Pia hunisaidia kuelewa sababu za matukio mbalimbali na kutoa somo la maisha. Kila nina pojifunza historia, hunifanya nijisilkie mshangao furaha na heshima kwa watu walio tangulia.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu kunanifundisha jinsi jamii inavyofanya maamuzi, viongozi wanavyofanya kazi na jinsi wanainchi wanavyoshirikiana, pia huniwezesha kuelewa matatizo na suluhisho katika jamii. Kila ninapo jadili siasa kwa heshima, hunifanya nijisikie maarifa, mshikamano na motisha ya kuchangia mambo mazuri katika jamii.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa kazi mawasiliano na kupata habari kwa mfano na pitisha barua pepe kuandika ripoti na kuwasiliana na marafiki au wenzangu Pia napenda kutumia kompyuta kupata taarifa muhimu na kujifunza mambo mapu kutumia kompyuta kuna nisaidia kufanya kazi kwa haraka kupanga viema na kuna nifanya nijisike furaha na utulivu.

Mimi nilizaliwa na kukulia katika mji wa kisumu Mji huu unavivutio vingi kama ziwa Victoria, soko kuu na mandhari nzuri ya asili na kumbuka utoto wangu nikiwa nikicheza na marafiki kando ya ziwa na kushiriki sherehe za jamii Mji wangu ni maalum kwa sababu unamchanganyiko wa utamaduni, historia na uzuri wa asili Ngependa kurudi huko wakati wowote na kujikuta nikufurahia tena uzuri wa kumbu kumbu za zamani.

Ninapoanza mradi mpya kwanza napanga malengo na hatuwa za kufanikisha mbradi Kisha hufanya utafiti kutambua rasilimali na kugawa majukumu kwa watu wanao shirikiana nami Pia huweka ratiba ya utekelezaji na kufatilia maendeleo kila wakati njia hii unisaidia kuhakikisha mradi unakamilika kwa ufanisi kwa wakati na kwa ubora unaotarajiwa.

Mimi huifadhi data yangu kwenye kompyuta, simu na wingu kwa usalama napenda kutumia njia hizi ili kuhakikisha taarifa zangu hazipotei na zinaweza kupatikana wakati wowote. Pia huifadhi nyaraka muhimu kwenye folder zilizoandaliwa vizuri. Njia hiyo hunisaidia kuimarisha usalama uraisi wa kupata taarifa na kunifanya nijisikie amani na utulivu kuhusu data yangu.

Natumia faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nyuila imara, kutobofia viyungo wisivyo julikana na kutochapisha tarifa binafsi ovyo. Pia utumia mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijami na kwa kikisha programu zangu zina sasishwa mara kwa mara. Njia hizi unisaidia kuwa salama kwa epuka udanganyifu na kulinda tarifa zangu binafsi mtandaoni.

Tukiyo muhimu katika maisha yangu ni kumaliza masomo yangu. Tukiyo hili lilinifundisha nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidi. Nilijisikia fahari sana kwa sababu ilikuwa hatuwa kubwa kwelekea ndoto na malengo yangu ya badaye. Tukiyo hilo lilibadilisha mtazamo wangu wa maisha na kunipa motisha kuendelea kujitahidi zaidi kila siku.

Ndio, nimewahi kulima, nilikuwa nikilima mazao kama mahindi na mboga ndogo Uzoefu huo ulinifundisha uvumilivu, bidii na umuhimu wa kutunza mazingira Pia ulinifanya nidhamini, chakula na kazi ya mkulima na hunipa furaha kuona mazao yakikuwa na kuzaa matunda.

Napenda filamu za kusisimua vichekesho na filamu za kihistoria Filamu za kusisimua unifanya kuwa makini na kufurahia maadithi vichekesho unipa furaha na kunipunguzia msongo wa mawazo na filamu za kihistoria uniongezea maarifa haina hizi za filamu unifanya nijisikie kuburudika na kujifunza kwa wakati mmoja.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kupanga kazi vizuri, kufanya kazi kwa ushirikiano na kutatua matatizo kwa utulivu Pia nina nidhamu ya muda na hupenda kujifunza mambo mapya ili kuboresha utendaji wangu nguvu hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kufikia malengo malengo kwa wakati na kuchangia mafanikio ya timu kwa ujumla.

Programu ya simu ninayo tumia kila siku ni whatsapp Naitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi Pia hunisaidia kushiriki taarifa muhimu, kupanga shughuli na kubaki nikiwa nimeunganishwa muda wote Programu hii ni rahisi kutumia na hunifanya nijisikie karibu na watu ninao wajali.

Nyama ni nayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda kuku kwa sababu ni laini, raisi kupika na inaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kama kukaanga, kuchemusha au kuchoma. Pia ni chakula chenye afya kwa kiasi na hunifanya ni jisikie nimeshiba na kufurahiya mlo wangu.

Napenda kutumia mda na familia yangu kwa kuzungumuza kula pamoja na kushiriki shuguli za nyumbani Pia hufurahia kutazama filamu au kwenda matembezeni pamoja nao kufanya mambo haya unijenga kihisia kuimarisha upendo na kunifanya nijiskie amani na furaha nikiwa karibu na familia yangu.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya, napenda kuonja ladha tofauti, kugundua mapishi mapya na kufurahia tamaduni za chakula kutoka sehemu mbali mbali Pia, kujaribu vyakula vipya hunifundisha kuwa nashaukwe ya mambo mapya na kunifanya nijisikie furaha na mshangao kila wakati ninapokula kitu kipya.

Napendelea suruali zaidi kuliko sketi. Suruali ni rahisi kuvaa ninavaa kwa shughuli mbali mbali na hunipa uhuru wa kutembea au kufanya kazi bila usumbuvu. Pia ni ya starehe na inaweza kuunganishwa na viatu au viatu vya michezo. Kila ninapovaa suruali hunifanya nijiskie starehe, uhuru na tayari kwa shughuli za kila siku.

Ningependa kutembelea mji wa zanziba ambao ni mahali pa kihistoria mahali hapa kuna historia ya biashara ya hariri na karafu ukumbusho wa watumwa na miji ya kale yenye majengo ya kale kutembea mahali hapa kunanisaidia kujifunza historia tamaduni na maisha ya zamani ya watu Kila nikifikiria kutembea mahali hapa na hunifanya nijisikie mshangao furaha na motisha ya kujua zaidi.

Napenda kula kwenye mikahawa au migahawa ya wazi nje ya nyumbani. Mahali hapa kuna mazingira mazuri, hewa safi na mara nyingi chakula ni kipya na cha ladha. Pia napenda kuenda na familia au marafiki kwani unaifanya chakula kuwa cha furaha zaidi. Kila ninapokula mahali hapa. Unifanya nijisikie furaha starehe na mshikamano na watu ninaowajali.

Napenda wanyama wa kipenzi kama paka na mbwa. Napenda kwa sababu ni wapenzi wakujitolea, wakiwa wanatoa furaha na usaidizi, wakiisia. Pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na unipa furaha ya kweli. Kila nnapokuwa na wanyama hawa unifanya nijisikie amani, mshikamano na furaha kubwa.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kupumzika kunywa chai au maji na kuzungumza na wenzangu Pia mara nyingine nafanya mazoezi madogo ya mwili au kusoma kitu cha kufurahisha njia hizi hunisaidia kuondoa uchovu, kurudisha nguvu na kunifanya nijisikie utulivu na furaha ili kuendelea na shuguli za mchana kwa ufanisi kazi.

Mwezi ninaupenda zaidi ni desemba, napenda kwa sababu huwa na sheree, likiwemo, krisimasi na kwanza mwakaumpia. Pia watu huwa na furaha na mshikamano zaidi, mwezi huu unipa na fasi ya kupumzika, kufikiria malengo na kusherekea mafanikio ya mwaka. Kila ninapofikiria desemba, unifanya nijisikie furaha, mshangawa na matumaini ya mambo mazuri.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano. Nilishiriki mashindano ya michezo na ya elimu. Uzoefu huu ulinifundisha nidhamu, mishikamano na muhimu wa kushirikiana na wenzangu. Pia lilinifanya nijisikie furaha na mshangao pale nilipofanikiwa na kujifunza kitu kipya. Kila ninaposhiriki, hunifanya nijisikie motisha ya kujaribu zaidi na kushiriki zaidi siku za usoni.

Rafiki yangu wa karibu zaidi nilikutana naye shuleni wakati wa masomo Tangu siku hiyo tulianza kusaidiana katika masomo na kushiriki shughuli mbali mbali Nakumbuka tunapenda kusoma pamoja, kuzungumuza na kucheza michezo Kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu, heshima na kusikiliza wakati wa shinda Ningependa kusema kuwa namdhamini sana rafiki yangu kwa sababu amekuwa nami wakati wa furaha na changamoto.

Napenda kutembea bustanini au maeneo yenye mazingira ya asili mahali hapa pana hewa safi, utulivu na mandhari mazuri yanayo nisaidia kupumzika na kufikiria Pia napenda kutembea hapo kwa sababu unisaidia kuboresha afya yangu na kunifanya nijisikie amani na furaha.

Mazingira ya kazi hukua mazuri pale wafanyikazi, wakiwasiliana kwa eshima, kushirikiana nakusaidiana, pia ni muhimu kuwa na nafasi safi, mwanga wakutosha na vifaa vinavyofaa mazingira kama haya unifanya kufanya kazi kwa furaha, kuongeza ufanisi na kunisaidia kujisikia salama na kuridhisha kazini.

Nahifadhi pesa kwa kuweka kidogo kila siku au kila wiki katika akiba ya banki au boxi la siri nyumbani Pia hupanga bajeti ili kuhakikisha sipotezi pesa ovyo njia hii unisaidia kuokoa kwa ajili ya mahitaji muhimu, dharura na malengo ya baadaye Kila ninapohifadhi pesa kwa mpangilio, unifanya nijisikie furaha, amani na uhakika wakifedha.

Napenda somo la biolojia zaidi ya masomo mengine ya sayansi Napenda kwa sababu linanifundisha kuhusu mwili wa binadamu, mimea, wanyama na mazingira Pia inanisaidia kuelewa jinsi viumbe, vinavyo shirikiana na dunia Kila ninapojifunza biolojia, unifanya nijisikie mshangaa furaha na amasa ya kujua zaidi kuhusu ulimwengu unaoni zunguka.

Mimi ninajishugulisha na masomo ya sayansi na isabati Nilichagua njia hii kwa sababu napenda kuelewa jinsi mambo yanavyofanya kazi na kupata ujuzi wa kutatua matatizo Kile ninachokipenda zaidi ni kujifunza mambo mapya na kufanya majaribio ya vitendo changamoto ninazo kutana nazo ni kucheleweshwa kuelewa baadhi ya mada ngumu Ningependa kubadilisha jia ya kujifunza baadhi ya mada ili iwe raisi na ya kufurahisha zaidi.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kushirikiana na wenzangu katika miradi na kupanga kazi Napenda kwa sababu kunanisaidia kutumia ujuzi wangu kuwana matokeo ya kazi kwa haraka na kujifunza mambo mapia kutoka kwa wengine Pia hunifanya nijisikie furaha motisha na mshikamano kazini Hasa pale tunaposhirikiana kufanikisha malengo ya timu.

Ujuzi ninauhitaji kuimarisha zaidi ni mawasiliano na uongozi napenda kueza kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kushirikiana kwa ufanisi na wengine na kuongoza miradi ndogo kazini au shuleni. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kufanya kazi vizuri, kufanikisha malengo na kunifanya nijisikie motisha na kujiamini zaidi katika kila jambo ni nayofanya.

Nina mahusiano mazuri na wazee wenzangu wa kazi Tunapanga kazi pamoja kushirikiana kwenye miradi na kusaidiana pale panapo hitajika Pia huwa tunazungumuza ili kushugulikia changamoto na kubadilishana mawazo mawasiliano haya hunisaidia kufanya kazi kwa urahisi kuongoza mshikamano na kunifanya nijisikie furaha na motisha kazini.

Kifaa changu cha kielektroniki kama simu au kompyuta ninachaji maramoja au mbili kwa siku kulingana na matumizi Napenda kuhakikisha kinachaji ya kutosha ili nisipate shida wakati wa kazi au mawasiliano Kila ninapo hakikisha kifaa changu kipo tayari unifanya nijisikie amani furaha na utulivu katika shughuli zangu za kila siku.

Mimi huenda maktabani mara moja au mbili kwa wiki Napenda kuenda maktabani kupata vitabu, kusoma kwa utulivu na kufanya utafiti wa masomo yangu Pia maktaba ni mahali pazuri pa kupata mawazo mapia na kujifunza mambo mbalimbali kila ninapokwa maktabani hunifanya nijisikie furaha, utulivu na hamasa ya kujifunza zaidi.

Napenda kununua vitabu na nguo zaidi. Vitabu hunisaidia kujifunza mambo mapya na kuongeza maarifa yangu. Huku nguo zikifanya nijisikie vizuri na kujiamini. Pia kununua vitu hivi, kuna nifanya nijisikie furaha na kuridhika. Kila ninaponunua, kitu ninachopenda. Hunifanya nijisikie mshangao na motisha kushiriki katika shuguli za kila siku.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri nuwaminifu, heshima, wajibikaji na usikivu Kiongozi mzuri usikiliza wenzake kutua maamuzi sahihi na kushirikisha wengine katika kazi Pia uonyesha mfano mzuri kwa vitendo na kuamasisha timu kufanikisha malengu Sifa hizi ufanya kiongozi awe na heshima kwa mianika na kuhimarisha mshikamano kazini au katika jami.

Ndiyo napenda kuogelea Kuwagelea unisaidia kuimarisha afya ya mwili kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru na mtulivu Pia ni shuguli ya kufurahisha hasa ninapofanya wakati wa mapumziko au pamoja na marafiki Kila ninapogelea unifanya nijisikie furaha nguvu na amani ya ndani.

Ndiyo napenda kupika. Kupika hunisaidia kuunda vyakula vya ladha na kushirikiana na familia au marafiki. Pia hunifundisha uvumilivu, ubunifu na kupanga muda vyema. Kila ninapopika hunifanya nijisikie furaha, utulivu na kuridhika kuona watu wakifurahia chakula nilichotengeneza.

Mimi ufuwa nguo mara tatu au zaidi kwa wiki kulingana na uchafuzi na maitaji ya kila siku Napenda kwa kikisha nguo zangu ni safi zilizopango vizuri na tayari kwa kuva Kufuwa nguo unisaidia kuwa na usafi wa mwili kujiamini na kufanya kazi au kuenda shule kwa stare Kila ni napofuwa nguo unifanya nijisikia utulivu na mwenye furaha sana.